Hapana mimi sipendi kuvaa kofia kwa sababu nilisikia wakati ambapo unavaa kofia inaweza ikatuma nywele yako ikarudi nyuma kwa hivyo ikakufanya ukuwe na kipara ukiwa bado mchanga Kwa hivyo hiyo ndio sababu ambayo sipendi kuvaa kofia kwa sababu inaweza tuma nikakuwa na kipara.

Na mazoezi yangu mimi naifanya jioni Kwa sababu nikiifanya asubui basi naeza nikashinda na uchovu siku nzima Kwa hivyo napenda kuifanya jioni ili nikuje nioge nitengeneza chakula kisha nilale ni vizuri sana kuifanya jioni kwa sababu utakuwa umemaliza kazi zako zote za mchana.

Hapana mimi sipendi kuweka picha zangu mtandaoni, kwa sababu mimi sipendi ile kujulikana sana, sipendi kila mtu anaiona picha yangu ananijua la hasha, mimi sipendi kwa ivo hata kwa mitando yangu yote ya kijamii na ile ingine hakuna mahali nimewahi weka picha yangu, kwa sababu sipendi kujulikana na watu wengi duniani nzima.

Wakati inaitaji msaanda kazini naweza nikaandika ujumbe kwa simu yangu kisha nikawatumia wale wafanyikazi wengine wote iwapo hawataweza kuona kwa wakati ama yule ambaye ataona akiwa wa kwanza basi anaeza akakuja na kunisaidia.

Jinzi inavyo pumzika baanda ya siku defu ni nikiandaa chakula changu basi naoga na maji moto nikioga na maji moto pale alafu natafuta mtu ambaye ata nikanda ana nikanda mwili mzima na ukanda akitumia mafuta basi ndewa waza nikaondoa uchofu kwa njia hiyo.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni ile jukumu na kuwasimamia wenzangu Kwa sababu wakati ambapo unawasimamia wenzako basi wewe hauna kazi mingi kazi yako tu inakuwa ni ile tu kuangalia kila kitu kimefanywa kinavyostahili na kuhakikishia kwamba kila kitu kimefanywa kulingana vile ambavyo mwajiri alivyosema.

Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho nikindogo. Alafu kuta zake zimepakwa rangi ya samawati. Kwa sababu samawati ni rangi ya ambayo naipenda sana. Alafu kitanda changu jinzi kinavyo kithirisha ni kuwa kina rangi mingi yani kina pendeza. Alafu kitu ambacho nakipenda zaidi kuhusu chumba changu nikua nikisafi napenda chumba ambacho nikisafi iyo ndio maana nakipenda.

Rangi ambayo naipenda zaidi ni rangi ya samawati. Napenda rangi ya samawati kwa sababu ni rangi ambayo nimepanga kwenye chumba changu cha kulala. Kwa hivyo ni rangi ambayo naiona kila siku. Kwa hivyo ndio maanake naipenda na ndiyo kwa sababu nilipaka kwenye chumba changu cha kulala. Alafu ina inanifanya nahisi vizuri yaani ile rangi ya samawati kwa sababu ina uvutio fulani.